Muda wa muisho ni wakati wa muisho uliowekwa wakumaliza jambo fulani bada ya muda huo jambo halikubaliki au halifanyiki tena. Hutumika sana katika kazi, masomo na mikataba. Huseidia watu kupanga na kuwajibika kuyeshimu muda wa muisho huongeza nitamu na ufanisi.

Julai ni mwezi wa saba katika kalenda ya Gregorian, unasiku theladhii na moja na huja katika ati ya mwaka, ni mwezi wa baridi katika maeneo mengi ya Afrika mashariki, watu wengi upata mapumziko ya shule mwezi huu, na pia Julai ni mwezi muhimu kwa shuguli za kijamii na kiuchumi.

Mama ni mzazi wa kike katika familia. Hulea, hulinda na hufundisha watoto. Mama huonyesha upendo, huruma na kujitolea. Ni nguzo muhimu ya familia na jamii.

Faili ni hati, picha au taarifa zilizo hifadhiwa kwa njia ya kielektroniki au karatasi. Hutumika kuhifadhi na kupanga taarifa muhimu, faili inaweza kufunguliwa, kuhaririwa na kuhifadhiwa tena. Ni sehemu ya kuhifadhi kumbukumbu za kazi au masomo, faili pia hufanya kazi ya kupata habari kuwa rahisi na ya haraka.

Meza ni samani yenye uso, wa ghorofa na unaotumika kuweka vitu vya kula chakula. Huwa ni miguu na mizinga ili kusimamisha. Meza hutumika nyumbani ofisini au sehemu za kazi. Inasaidia kupanga na kueka vitu kwa mpangilio mzuri.

Hifadhi ni kitendo cha kuokoa, kulinda au kuhifadhi kitu kwa ajili ya baadaye. Hutumika kuhifadhi mali, mazingira au taarifa muhimu. Hifadhi huzuia hasara, uharibifu au upotevu wa rasilimali ni muhimu kwa usimamizi wa mali na ustawi wa mazingira. Kwa mfano kuhifadhi chakula ili kisiharibike.

Hifadhi ni kitendo cha kuokoa kulinda, au kuhifadhi kitu kwa ajili ya baadaye. Hutumika kuhifathi mali, mazingira au taarifa muhimu. Hifathi huzuia hasara, uharibifu au upotevu wa rasili mali. Ni muhimu kwa usimamizi wa mali na ustawi wa mazingira.

Habari za asubuhi ni salamu za kuwasiliana na mtu asubuhi, hutumika kuonyesha heshima na kuanzisha mazungumzo, huleta hisia za furaha na kuamsha roho ya mtu, ni njia ya kuonyesha upendo na ukarimu.